Vile ambavyo napenda kuwasiliana na watu ni macho kwa macho au ana kwa ana kuliko kutumia simu ama barua pepe ama mtandao kwa sababu ukiwasiliana na mtu ana kwa ana. Utaweza kuona vile ambavyo anahisi kwa kile ambacho unamwambia. Kama ni furaha, kama ni huzuni. Na hata kuficha na hata kudanganya kwa sababu ni ngumu sana mtu kukudanganya mkiongea na yeye ana kwa ana.

Pia mtandao wa twitter pia mtandao wa instagram. Tukiangalia mtandao mengine mingi ambayo kama vile tiktok bado hii ni mtandao ambayo inakupa ile fursa na ruhusa ya kutazama video mahali popote uliko bora uko na uko na data ama internet kwenye simu yako.

Ndiyo napenda maua lakini mara moja kwa moja. Sio kama vile ambavyo wasichana wanapenda maua lakini nayapenda maua kivi yangu. Mara moja mbili kwa sababu maua inafanya manthari ambayo uliyomo inapata uhai. Na inapata urembo ule ambao unafurahisha macho. Unasisimua roho bado. Na pia unaongeza manthari mahali ulipo.

Kwa mara mingi napenda kuandika kwa kompyuta. Hasa kama ni kama ni barua ama kitu kitu ambacho naandika ni kitu ambacho nichakazi ni kitu ambacho kinatumika kazini. Kwa hivo ni vizuri kuandika na kompyuta kwa sababu ukiandika na kompyuta utaweza kubadilisha ile marekebisho ambayo yanahitajika na pia. Ukiandika kwa mkono ile maandishi ya mkono pia masaa ingine haitokei vizuri. Kwa hivo ni vizuri na ni ushauri mzuri ukitumia kompyuta kuandika.